Mafunzo gani ningependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa kupata pale kazini ni jinsi ya kutumia mitandao, teknolojia, ili kufanya kazi yangu, ikakuwa nzuri. Kwa hivyo sana sana ni mambo ya kutumia teknolojia. Kwa maana kila siku kuna mambo mapya ambayo yanakuja ambayo ni mapya kuhusu teknolojia. Kwa hivyo ni vyema kama kazini kwetu naweza pata mafunzo kuhusu teknolojia, jinsi kujilinda kutokana na maovu ambayo yanatokea na teknolojia na jinsi ya kutumia teknolojia kufanya kazi yangu kuwa nzuri zaidi.

Mimi hufanya nini ili kuongeza uzalishaji wangu? Kuongeza uzalishaji wangu, mimi huhakikisha kwamba pale kazini nina vifaa, vyote ambavyo ninafaa kutumia pale kazini, na pia kupata masomo ambayo ni kwa muda mfupi ili kuongeza uzalishaji wangu. Pia kuhakikisha kwamba kazi yangu ni nzuri na inapendeka. Hivyo ndiyo mimi huongeza uzalishaji wangu.

Jinsi ninavyo shambulia mabadiliko kazini. Muda kwa muda huwa na mabadiliko pale kazini. Pengine ya washikadau ama mambo ambayo tunafaa kufanya pale kazini. Kwa hivyo ilikuweza kukubalia hayo ni kukubalia hayo mabadiliko. Kwa mimi kukubalia hayo mabadiliko itakua rahisi kwangu kutenda kazi kulingana na mambo ambayo ya mewekezwa, pengine kuna sheria mpya, ama kuna mkubwa wangu mgeni ambaye amekuja. Kwa hivyo ni kukubaliana tuna hali ilivyo ili tuweze kushambulia hayo mabadilikokazi.

Kipindi gani cha televisheni ambacho nakipenda? Kipindi ambacho cha televisheni ambacho nakipenda kuna kipindi kinaitwa njoro wa Uber. Ambao ni dereva ambayo anaendesha gari la Uber. Kwa hivyo anamatatizo ya kijamii. Anapatana na wateja ambao si wazuri. Wakati mwingine ametekwa nyara. Wakati mwingine ni mugonjwa hataki kuenda hospitalini. Wateja wengine wamekataa kulipa. Kwahivyo ni kipindi ambacho kina furahisha, kina chekesha. Kwa hivyo njoro wa uba ndiyo kipindi ni nacho kipenda kwenye television.

Kama napenda kuangalia nyota, kwa kweli napenda kuangalia nyota, sana sana kwa nyakati ambazo, nimesafiri kuenda mashambani, kwa maana hapa mjini kuna maghorofa mengi ambao wakati mwingine hata unashindwa kutizama nyota. Lakini nikiwa pale mashambani hamna ghorofa ndefu kwa hivyo ninapata nafasi nzuri ya kutizama nyota kwa hivyo ndiyo napenda kutizama nyota.

Jinsi na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi. Vile ambavyo ni na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi ni kwamba wakati wa kazi, ikiwa kazini ni nafanya kazi yangu kwa BiDii na hakikisha kwamba ikiwa leo ni siku ya jumatatu na maliza kazi ambayo ni ya siku ya jumatatu. Na wala sibebi kazi yangu kuja nyumbani. Kwa maana kule nyumbani kuna familia, na watoto, na hitaji kuangalia kazi yao ya ziada, kutizama vitabu yao ili niweze kuelewa wanafanya nini shuleni. Kwa hivyo ni kuacha kazi ikae pale ofisi ni maisha yangu ya kibinafsi ya siwe ya nasumbuliwa na mambo ya kikazi. Kwa hivyo ni kutofautisha kazi ikae kazini na maisha kibinafsi iwe ni angu tu mwenyewe nyu mbani.

Nafanya nini kuatia moyo wenzangu? Hili kuatia moyo wenzangu kati mwingine ukipata ambayo kuna mwenye kuna yule ambaye anapitia matatizo fulani unapata kuongea nae na mwenyewe katika hayo mazungumzo. Naweza kupata suluhisho kwa tatizo lake. Na pia kuongea neno la mungu kwa maana mungu ndiye atujuwae ndiye atusaidiae. Kwa hivyo wakati tunaongea mambo ya mungu na vile ye husaidia watu ni jambo la kutia mtu moyo.

Nafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Ili kujiandaa kwa mkutano mi hutizama kwenye minutes ni jambo gani ambalo tunapitia. Na kama kuna jambo ambalo ni mimi nafaa kulizungumzia, ninafanya utafiti. Ili niweze kuelezea mambo kama nina ufahamu wa jambo hilo. Kwa hivyo ni kujiandaa kufanya utafiti ili jambo hilo niweze kuwakilisha jambo hilo kwenye mkutano.

Ujuzi gani nahitaji kuimarisha? Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni kuzungumza na watu, ama kutengeneza kusimama mbele ya watu kuzungumza mbele ya watu. Wakati mwingine unapata kama unaenda kuzungumza mbele ya watu, unapata kwamba roho inashtuka shtuka pengine hata mambo ambayo unafaa kuzungumza unayasahau. Kwa hivo nahitaji kuimarisha jinsi ya kuzungumza kwenye kwenye umma ama ukipenda yaitwa public speaking.

Napenda kununua vitu wapi? Ina lingana kuna vitu ambavyo nanunua kwenye supermarket, mahali kwa mall najipeleka mwenyewe naenda na chukwa troli na wekelea vitu ambavyo ninahitaji. Sukari, maji, maziwa, wapo kwenye supermarket. Wakati nataka kununua mavazi naenda kwenye duka za ambazo zinauza mavazi. Wakati mwingine waona duka kwenye mtandao ambalo linauza vitu ambavyo ningependa, na pia nanunua kwenye mtandaoni kwa hivyo inalingana vitu vipi ambavyo nataka.

Na cheza na nani mara nyingi? Mara nyingi mimi hucheza na watoto wangu. Na watoto wanapenda mchezo wakati wote Kwa hivyo kwa mara nyingi, inakuwa ni watoto. Wakati wametoka shuleni, wanakupata nyumbani, wanafurahia, wanarukaruka, waeka wimbo, wasema, aah, tupate kucheza wimbo. Kwa hivyo mara mingi huwa ni watoto. Watoto wanapenda zile starehe za kucheza.

Kuhusu mchezo ambao naupenda katika olimpiki. Olimpiki ni mashindano ya michezo ambayo hufanyika ulimwenguni. Na mchezo ambao mie hupenda ni mchezo wa kuogelea. Utapata kuna watu ambao wana umahiri wa kuogelea, wanaogelea wanaingia kwenye maji, wanaogelea hadi mwisho ule mwingine kisha wanarudi, wanatumbukia chini ya maji tena wanatokea juu. Kwa hivyo una umahiri sana. Kama naweza shiriki kwa kweli, uogeleaji wangu sio umahiri sana, lakini wakati ambapo nitakuwa shabiki wa kuogelea, pengine nitangia kwenye olimpiki. Mi hufurahia kutizama kwa hivyo kila mwaka ambao kuna michezo ya olimpiki Mi huhakikisha ya kwamba ninatizama iwe ya wasichana ama waume kwa wake mi hutazama michezo yote ya olimpiki Mi huhisi vizuri Kwanza wakati kuna michezo ya olimpiki kisha nchi yangu ya Kenya inahudhuria ile michezo na wanashinda medali mi husikia nina furaha sana wakati ambao nchi yangu ya Kenya wamepata medali kadha wa kadha.

Nafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika, mi utafuta vifaa mbadala vya kutumia kama kuna taa la sola ambalo linatumia jua. Kwa hivo mara kwa mara naeka liletaa kule nje ili lipate kupata miale ya jua ili wakati umeme umekatika na tumia lile taa la jua.

Kama nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa, kwa kweli mimi napenda kwenda maonyesho ya sanaa, lakini sana sana ni wakati naenda na watoto kumbuka watoto wanapenda maonyesho. Kwa hivyo wakati ambako kuna maonyesho sana sana kule kwenye shule, shuleni mwao, mimi huhakikisha nahudhuria ili kuona ni nini ambacho watoto wametuandalia. Kwa hivyo maonyesho ya sanaa ni mazuri kwani unapata kujua maisha ya watu na kujua tu mambo mageni na pia inasaidia pia mimi kusikia nina furaha wakati ninaenda kwenye maonyesho ya sanaa.

Nafanyaje kazi na timu ya mbali. Wakati kuna kazi na kuna timu ya mbali nahakikisha ili kazi ipate kufanywa vyema, tuna maongezi na maongezi haya yaweza kupitia kwenye mtandao wa simu ama kwenye barua pepe ama kuandika email. Kwa hivyo, kufanya kazi natimu ya mbali, haswa lazima kuwe na mawasiliano. Hivyo tu ndio, kazi itaweza kufanyika kuwe na mawasiliano thabiti.

Kuhusu mpira wa baseboli, sana sana hapa Kenya hatuna sana mchezo wa baseboli. Wakati ni metizama mchezo wa baseboli, pengine ni kwenye runinga ni kitizama video ama kipindi, kisha ambao wako kwenye kipindi, wanacheza mchezo wa baseboli. Lakini kwa hakika sijaweza kuhudhuria mechi ya mpira wa baseboli.

Tabia gani unayo ipenda kwa wengine? Tabia ambao naipenda kwa wengine ni watu kukaa kwa uwiano na amani. Watu ambao wanapenda kukaa kwa amani, hiyo ni tabia ambayo ninapenda. Kwa maana watu wakikaa kwa amani, hakuna mavurugano, hakutakuwa na kutosikizana, ila tu itakuwa ni amani na upendo. Kwa hivyo kwa maramingi mi hupenda tu watu ambao wanapenda amani.

Napenda kusoma gazeti au habari mutandaoni. Napenda kusoma habari mutandaoni kwa maana nikiwa na simu mkononi naeza tizama habari ambazo ziko mtandaoni. Lakini kusoma gazeti lazima upate kununua ama uombe ya mtu ambaye amenunua. Kwa hivyo kwa sana sana mi hupendelea habari mtandaoni. Kwa maana niko na simu ama laptop ambayo ninaeza tumia kusoma zile habari mtandaoni.

Lini napenda kwenda madukani? Kwa kweli mimi hupenda kwenda madukani kutoka juma. Wakati wowote tu ambapo, nimepata shughuli ya kwenda dukani. Lakini shughuli kama kwenda kununua bidhaa kwenye supermarket, mimi hupenda kuifanya kutoka juma tatu hadi ijumaa mchana kwa maana hakuna watu wengi kwenye maduka. Lakini wakati wa jumamosi na jumapili, watu wa hawako kazini, kwa hio ni siku yao ya kununua vifaa ambavyo wanahitaji nyumbani. Kwa hivo siku nzuri ya kwenda madukani ni wakati ambapo hakuna watu wengi hivo kutoka jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijuma, wakati wajioni ama mchana hakuna watu wengi madukani. Kwa hivo mimi hupendelea kwenda nyakati hizo ambapo hamna watu wengi madukani.

Kuhusu shughuli zangu za siku ya mvua. Mi upenda wakati ambapo kuna mvua. Mvua ni nzuri inatupa maji inafanya mimea ikamea na pia inasaidia kivumbi kikapunguka na pia jua kali ka ikatulia. Mvua ubadilisha mipango yangu kwa maana wakati kunanyesha lazima nivae viatu ambavyo sitaloa maji. Na pia nivae mavazi ambayo yatani ruhusu nisisikie kibaridi kwa hivyo nitavaa koti ama nguo yenye mikono mirefu. Ili nisipate baridi kwa hivyo mvua inabadilisha mpango wangu kwa kuwa lazima nizingatie mavazi yambayo nitavaa. Na pia vili vipi nahisi wakati nasikia sauti ya mvua. Wakati kuna sauti ya mvua nahisi kupata kukupanda kwenye kitanda na kulala maana mi husikia usingizi. Kwa hivyo wakati ambapo nasikia sauti ya mvua jambo la kwanza ufikiria ni kukimbia kuingia kwenye kitanda changu na nipate kulala usingizi munono usingizi fofofo.

Kuhusu shugli zangu za wikendi. Shugli zangu za wikendi uwanza ijumaa jioni. Hivyo ijumaji yoni napitia kwenye maduka nanunuwa vifaa ambavyo tunaitaji nyumbani pengine chakula au matunda na kutoka hapo na enda zangu nyumbani. Kama wiki ilikuwa ndefu, nisikuzangu za kupumzika kupumzika, kukana watoto pale nyumbani, nipate kujua jinsi wiki yao ilikuwa vipi Jumamosi, nipata kupata usingizi mnono, kwa mana hamuna kuwa mka mapema Kwa hivyo siku ya jumamosi, mi upenda kulala kwa masaa mengi zaidi kuliko, sikuja kwenda kazini Kisha jumapili na mka na jamii yangu, tunailekea kanisani kuenda kumwabudu mungu. Bada ya kutoka jumapili kanisani, pengini kuna mahali tunapitia kupata chakula chamchana, ama tuenda kutembelea majama na marafiki. Kini sana sana, tunatoka kanisani jumapili, tunaenda tunapata chakula cha mchana kisha, tunarudi nyumbani kupumzika ili tuweze kuitegea siku ya jumatatu tena, harakati za kila siku zinanza tena.

Kama nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Haa, ndiyo nishawahi kuenda kwenye tamasha la mziki, hapa mjini Nairobi. Kuna wanamziki ambao wanapendeka sana, wanaitwa sauti sol. Wanaimba nyimbo za mapenzi, ama mambo tu ya kimaisha maisha. Kwa hivo nimeenda kwenye tamasha lao moja ambalo lilikuwa mkahawa unaituwa kanivo na tilifurahia sana, nyimbo zao, umahiri wao, ulikuwa wakupendeza sana. Na wakati wowote wanafanya tamasha, mi hutamani tena nikaweza kuenda kwenye tamasha lao. Wanaumahiri sana wa kutunga nyimbo nzuri.

Kama napenda kununua vitu mtandaoni, ni vyema kununua vitu mtandaoni lakini lazima kuzingatia kwamba mahali ambapo unanunua ama duka ambalo unanunua ni ya kuaminika. Kwa mara mingi utapata watu ambao wanauza vitu mtandaoni siyo wa kweli na wanaweza Waeza kuwa wamewekeza tu picha mitandaoni lakini hawako kwenye biashara. Kwa hivyo ni vyema kukuwa makini wakati unanunua vitu mtandaoni. Kwa mara mingi mie hupenda kununua vitu dukani. Ili kama hilo kitu ambacho nanunua kiko na matatizo. Naweza nikarekebishiwa ama nikabadilishiwa. Ili kupewa kitu ambacho ni kizuri. Lakini mtandaoni itakuwa ni ngumu. Tena waeza tuma hela upate ambayo umetumia hela zako hana bidhaa yoyote ambayo anauza. Kwa hivyo ni vyema kuwa mwangalifu kwenye mtandao.

Programu, programu ambayo mi hutumia kwa maranyingi, sana sana pale kazini, ni programu ya mikutano. Kwa maana wakati mwingi unapata wafanyikazi wako kwenye sehemu mbalimbali za nchi, ama wengine wako nje ya nchi. Kwa hivyo wakati tunataka kufanya mkutano, tunatumia programu ya mkutano, ambayo kila mtu anaingia kwenye hiyo mkutano, na tunaweza kuwasiliana mambo, tunaonana kwenye kamera, kila mtu anaweza kuzungumza, na tukapata kuwasiliana vyema. Kwa hivyo programu ambayo natumia sana ni programu ya mikutano, maana wakati pale kazini watu wako mahali tofauti. Kwa hivyo tukitumia hiyo programu, tunaeza pata kukaa chini na tukafanya mikutano hata kama wengine wako nje ya nchi ama wako kwenye masaa tofauti na ambayo tukonayo hapa Kenya.

Jee, nina vaa miwani. Kwa kweli mi uvaa miwani, ambayo ina nisaidia wakati nahitaji kusoma, wakati ninaangalia kompyuta, kwa maana huo mwangaza, ambao kwa kompyuta ama kwenye televisheni, unasumbua macho yangu. Kwa hivo mie hutumia miwani kusoma ili kuzuhia macho yangu kuwa na matatizo zaidi kwa maana ya kutumia computer ama televishine.

Somo gani la sayansi unalipenda? Mie hupenda somo la sayansi ya la teknolojia. Kwa maana hilo somo linavutia mambo mbalimbali kwa mfano katika sayansi ya teknolojia kuna utafiti. Mtu akifanya utafiti anapata kutambua mambo mengi katika ule utafiti. Pia kuna uchunguzi nachunguza mbona maji yanageuka yanakuwa rangi nyeupe, ama yanakuwa maji yanakuwa nyeusi, ama rangi tofauti. Kwa hivyo kuna mambo na uchunguzi. Na pia ufahamu wa mazingira. Kwa hivyo mambo hayo ni mambo ambayo ni muhimu yanatusaidia kwenye maisha. Na pia ni vyema kuelewa mazingira yangu ama mambo ambayo yamefanyiwa uchunguzi na wanasayansi tofauti.

Kama nafuata matukio ya kimataifa, kwa kweli mii upenda kufuata matukio ya kimataifa kwa maana ni viema kujua mataifa mengine ya nje yanafanyika nini. Kuna nchi ambazo zinafanya uchaguzi, je uchaguzi huo umefanywa vile unafaa au viongozi wametumia njia mbadala kupata kura. Ama pia unatamani kujua mambo ya mazingira. Pengine kuna umomonyoko wa udongo katika nchi flani, kuna moto ambao umechoma misitu, ama kuna upepo mkali, unangoa miti na nyumba. Kwa hivo ni viema kujua matukio ya kimataifa. Sana sana kwenye mambo ya uchumi, mazingira na kuhusu viongozi mbali mbali na jinsi wanavyo tekeleza matakwa yao kama viongozi wa inchi hizo tofauti.

Nahifadhi data yangu wapi, sana sana data ambayo nikovnayo nahifadhi kwenye kompyuta, talakanishi, na kule kwenye kompyuta kuna vifungo vifungo ambavyo vina data. Kwevo kwebi kuna data nimefanyia utafiti, mambo ya watoto, mambo ya vyakula, mambo ya ulezi. Kwa hivo ninaeka kwenye vikundi tofauti na ninalipa majina. Ili wakati nataka kutumia hiyo data, inakuwa rahisi kutumika. Kwa hivo sana sana data yangu inakua inahifadhiwa kwenye kompyuta.

Kuhusu mfanyibiashara bora zaidi. Kuna mwana biashara moja ambaye alikuwa naitwa Chris Kirubi lakini kwa sasa ni marehemu. Bwana Chris Kirubi alikuwa na biashara tofauti tofauti. Moja alikuwa na kituo cha redio. Kilikuwa kinaitwa Capitol FM. Na la kushangaza ni kwamba wakati mwingi, alikuwa anaingia kufanya kipindi cha asubuhi. Na alikuwa anaongea mambo ya biashara ama mambo mengi tu ya ulimwengu, jinsi amekiuka kama mwanabiashara. Jinsi alipata utajiri wake. Hivyo, alikuwa wanabiashara bora zaidi. Lakini alikuwa mwanabiashara maana kituo hicho cha redio bado kingali kipo. Kwa hivyo mwana biashara ambaye hata baada ya kuaga dunia na biashara zake bado zinazidi kufanya biashara. Inamaanisha alikuwa mfanyi biashara bora zaidi.

Ninapenda kucheza na pia kutazama michezo. Kwa maana wakati ambapo mwenyewe ninacheza, ninakuwa ni kama aina ya zoezi. Kwa hivo inafanya nina misuli, nalegea legea, kama nilikuwa na uchovu wa kiakili, ninapata kutulia, napata utulivu. Lakini pia kuna wakati mwingine unatazama wachezaji mahiri. Kwa hivyo kuna wakati ninapenda kucheza na pia kuna wakati ninapenda kutazama michezo.